Kwa upande wangu huwa ninapendelea mahali ambapo ni pa kimya kwa sababu huwa ninapenda sana kukaa mwenyewe kuwa na utulivu na vilevile huwa ninapenda kufanya kazi na kuburudika nikiwa mwenyewe kwa hiyo huwa sipendi kilele za watu wengine huwa sipendi vurugu za watu wengine. Hususan kukaa na watu ambao huwa wanaongea sana au kukaa na watu ambao tuna mitazamo tofauti kwa hiyo mara nyingi huwa ninapenda nikiwa mwenyewe hususan ni sehemu ambapo ni kimya sehemu yenye ukimya na utulivu ninaweza kusoma vitabu ninaweza kuangalia na kueka mazingatio kwenye kitu ambacho nakifanya ikiwa ni kazi, ikiwa kusoma lakini pia hata sehemu kwenye ukimya na upole nina uwezo wa kupumzika na kulala vizuri tofauti na sehemu ambayo kuna kelele ni shida kidogo kwenye kupumzika.